Wakati wa mgogoro na mtu, huwa nafanya mambo kadhaa muhimu. Kwanza, najitahidi kubaki mtulivu na nisichukue hasira kama njia ya kuzungumza kwa sababu hasira mara nyingi hufanya mambo yawe mabaya zaidi. Nachukua muda kusikiliza upande wa mwenzangu bila kumkatiza, ili nielewe anahisi nini na kwa nini. Hii hunisaidia kuona tatizo kwa mtazamo wake siyo wangu tu. Pili, hujaribu kueleza hisia zangu kwa heshima na uwazi, badala ya kulaumu, badala ya kusema wewe kila mara nasema nahisi hivi kwa sababu. Hii hupunguza kujihami, kujihami au hufungua nafasi ya mazungumzo ya kweli. Mwisho, natafuta suluhisho la pamoja, si kushinda hoja. Lengo langu huo ni kurekebisha uhusiano na kupata makubaliano, yatakayoridhisha pande zote. Hata kama inahitaji kutoa msamaha au kukubali makosa.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni kadhaa. Umuhimu kwa maendeleo, binafsi na kikazi. Kwanza ni mawasiliano hasa uwezo wa kujieleza kwa wazi na kusikiliza kwa makini. Hii hunisaidia kuelewana vizuri na watu tofauti na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Pili ni usimamizi wa muda kwa sababu kupanga vipaumbele na kutumia muda vizuri huongeza ufanisi katika kazi na hupunguza msongo wa mawazo. Tatu ni uthibiti wa hisia, yaani emotional intelligence, ili niweze kushughulikia shinikizo, kukosolewa, au changamoto bila kukata tamaa, au kuchukulia mambo binafsi. Ujuzi huu, hunisaidia kukua, kubadilika haraka na kufanya kazi vizuri na wengine.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa shughuli zinazotujenga na kutufanya tukaribiane zaidi. Moja ya mambo ninayofurahia sana ni kuzungumza nao, kushirikiana hadithi, kucheka na kujadili mambo ya maisha. Mawasiliano ya wazi hunisaidia kuelewa kila mtu vizuri na kuimarisha mahusiano yetu. Pia napenda kufanya shughuli za pamoja kama kupika, kutazama filamu au kutokea matembezi, matembezini. Shughuli hii hata kama ni rahisi, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia niko sehemu ya kundi linalonipa msaada. Kwa ujumla, inadhamini zaidi uwepo wao kuliko shughuli yenyewe kwa sababu muda na familia hunipa amani, motisha na hisia ya kuwa na mahali pa kurudi kila wakati.

Kwa ujumla, napenda zaidi kutazama michezo, lakini pia hufurahia kuicheza inapowezekana. Kutazama michezo hunipa burudani kubwa kwa sababu napenda kufuatilia timu au wachezaji, kuona ushindani na kujifunza mbinu tofauti za kucheza. Mchezo kama mpira wa miguu, basketball au hata athletics hunifanya nijisikie sehemu kama sehemu ya jamii kubwa. Hasa unapokuwa unaangalia na marafiki au familia. Kuna ile hisia ya pamoja ya kushangilia, kushangaa au hata kukasirika kidogo inapofungwa goli au pointi. Kwa upande wa kucheza, michezo napenda kwa sababu ya faida ya za kiafya na kisaikolojia. Kucheza hunisaidia kuwa active, kupunguza stress na kuimarisha mwili, hata kama si mtaalam, kucheza mchezo kama kukimbia kuogelea au kucheza mpira wa kirafiki, hunipa furaha na kunifanya nijisikie vizuri. Pia, hunisaidia kujifunza kuhusu teamwork, nidhamu na kushinda ama kushindwa kwa njia chanya. Kwa hiyo, ingawa napenda zaidi kutazama naona zote mbili ni muhimu na zina mchango mkubwa katika maisha yangu.

Ninge penda kuona maendeleo makubwa katika jamii, hasa katika maeneo ya nayo guza maisha ya kila siku ya watu. Kwanza kabisa ni elimu. Ningependa kuona kila mtoto. Anapata elimu bora, sii tu kwa darasani bali pia ya vitendo, kama ujuzi wa maisha, teknolojia na ujasiriamali. Elimu ikiboreshwa jamii hupata watu wenyefikira pana, wanao jitegemea na wanaweza kutatua matatizo yao wenyewe. Pili, maendeleo ya kiuchumi na ajira. Ningependa kuona fursa za kazi hasa kwa vijana ili kupunguza ukosefu wa ajira na umasikini. Hii naweza kufanyika kwa kuekeza katika biashara ndogondogo, innovation na kuwapa watu mafunzo ya kuanzisha miradi yao. Watu wakijitigemea kiuchumi kiwango cha uhalifu hupungua na maisha yanakuwa bora zaidi. Mwisho ni maendeleo ya kijamii na kimaadili. Ngependa kuona jamii yenye mshikamano, heshima na usawa bila ubaguzi wakijinsia kikabila au kiuchumi. Pia ningependa kuona watu waki jali afya ya akili, mazingira na ustawi wa wengine. Jamii inayo jali maadili na maendeleo kwa pamoja uwa na amani, salama na matumaini ya badae.

Ndiyo, napenda kupanda mlima, ingawa si mara nyingi sana. Kupanda mlima hunipa nafasi ya kutoka kwenye mazingira ya kawaida na kuingia karibu zaidi na asili. Napenda ile hali ya utulivu, unayopata ukiwa juu, mbali na kelele za mji, ukipumua hewa safi na kuona maantari nzuri. Inanisaidia kupunguza mawazo na kujisikia huru zaidi kiakili. Pia kupanda mulima ni zoezi, nzuri sana kwa afya. Hunisaidia kuimarisha mwili hasa miguu, mapafu na moyo. Ingawa wakati mwingine ni changamoto na kuchosha, ila hisia kufika kilileleni hunipa motisha na kujivunia juhudi zangu. Zaidia ya hapo, ni njia nzuri ya kujifunza uvumilivu nidhamu na kupanga kwa sababu lazima ujue kasi yako. Jiandae vizuri na uwetayari kushirikiana na wengine kama mnapanda kama timu.

Mara nyingi nacheza na marafiki zangu au watu wa karibu kama familia. Inategemea aina ya mchezo, kwa michezo ya inje kama mpira wa miguu au basketball. Huwa nacheza na marafiki wa mtaa au kazini kwa sababu ni rahisi kupanga na kuna ushindani wa kirafiki unaofanya iwe ya kufurahisha zaidi. Kwa mchezo ya ndani au ya kidigitali kama video games au board games, mara nyingi nacheza na ndugu au marafiki wakaribu. Hii hunisaidia kujenga mahusiano, kupunguza stress na kufurahia muda kwa pamoja. Kwa ujumla, napenda kucheza na watu ni nao elewana nao kwa sababu lengo si kushinda tu bali pia kufurahia na kujenga urafiki.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni mchanganyiko wa aina mbalimbali, lakini kwa kawaida napendelea zile ambazo zinanipa furaha nguvu au hata kutuliza akili. Kwa mfano, napenda R&B na soul. Unapohitaji kuzingatia hisia na kupata unyenyekevu. Muziki hio mara nyingi una maneno yanayoguza moyo, melodi laini na midundo inayotuliza nafaa ufanya iwe rahisi kufikiria au kupumzika baada ya siku ndefu. Hii ni muhimu hasa pale ninapokuwa nyumbani au ninataka muda wa kutuliza akili kutoka kwenye msongamano wa kazi ya mambo ya kila siku. Kwa upande mwingine pia napenda pop na hip hop unapohitaji kuamsha hisia za furaha uhamasika au hata kuamka kwa nguvu asubuhi. Nyimbo zenye beat kali chorus na chorus za kushangaza au maneno yenye nguvu hunifanya nijisikie energized na motivated. Wakati mwingine napenda kuchanganya hizi aina mbili mfano kuanza siku na beat ya hip hop kisha mwisho wa siku kupumzika na rnb and jazz. Zaidia ya hapo, mara nyingi napenda muziki wa kiasili au wa dunia kama afrobeat, reggae au klasiko. Hasa pale ninapenda kufikiria au kuandika. Muziki huu, huu husaidia kuunda mazingira ya ubunifu, kunisaidia kutengeneza mawazo mapya na kunifanya nishirikiane na utamaduni tofauti. Kwa ujumla muziki kwangu ni zaidi ya burudani. Ni njia ya kuamsha hisia, kujenga motisha na kupata utulivu wa akili. Ikiwa ungependa.

Napenda kula mboga mbali mbali, lakini ni na mapendeleo kulingana na latha, virutubisho na urahisiwa kuandaa. Kwanza kabisa napenda mboga za majani kama spinach, skumawiki, mchicha, kwa sababu ni tajiri kwa vitamini na madini muhimu kama ion na calcium. Napenda kuzitumia katika saladi au kuzipika kwa mboga za kitamaduni kwani zinatoa latha nzuri pia husaidia mwili kufanya kazi kwa ufanisi. Pia napenda mboga hizi kwa sababu ni rahisi kuunganishwa na vyakula vingine kama wali wali wanafaka kamili au nyama ya kukaanga kidogo na hivyo kufanya chakula kuwa kamili kiafya na chenye nguvu. Pili, napenda mboga zinazotoa latha tamu na tofauti kama karoti, brokoli, kabichi na pilipili hoho. Karoti na brokoli ni nzuri kwa macho na kinga ya mwili na napenda jinsi zinavyo weza kuandaliwa kwanjia nyingi, kukaangwa kidogo, kuchemshwa au hata kuliwa zikiwa mbichi. Pili pili hoho na kabiji hutoa latha kipekee kwenye mlo na mara nyingine hunifanya hufanya mlo uonekane mzuri na wakuvutia. Zaidi ya hayo napendelea pia mboga zinazotoa snack nzuri au mboga ndogo za aina ya juisi kama kiu kamba na nyanya. Hasaa pale ni napo hitaji kitu kizuri chakula haraka, kilicho fresh na chenye maji. Hizi mboga usaidia mwili kupumzika, kunyonya maji na kutoa virutubisho haraka. Kwa ujumla napendelea kulamboga mbali mbali kwa mlo wa kila siku. Situ kwa latha bali pia kwa afya ya mwili na akili.

Ninapo wasiliana na wafanya kazi wenzangu na pendelea kutumia mbinu zinazo jenga uhusiano mzuri, uwazi na ufanisi wakazi. Kwanza kabisa, uanza na mawasiliano ya wazi na ya heshima. Hii inamaanisha kushirikisha taarifa muhimu kwa wakati, kueleza matarajio ya kazi na kusikiliza maoni ya au changamoto wanazo kubaliana, kabiliana nazo bila kuwakatiza. Kwa kufanya hivi, kila mtu anajua majukumu yake na tunapanguza migongano isio ya lazima. Pili, ninatumia njia mbalibaili za mawasiliano kulingana na hali. Kwa kazi za haraka au zinazo hitaji muongozo wa moja kwa moja na pendelea kutumia simu au ujumbe wa haraka. Kwa maelezo mazito au kikundi na pendelea kutumia barua pepe, rasmi au mikutano ya mitandaoni. Ili kila mtu awe na nafsi ya kuelewa na kuuliza maswali. Hii pia inahakikisha kuna rekodi ya mawasiliano ikiwa kuna ukosefu wa ufahamu au utata badae. Zaidi ya hapo napenda kushirikiana kwa mtindo wa ushirikiano na heshima. Hii inamaanisha kushirikiana kwenye maamuzi kathaa kutoa mrejesho wa kujenga na kutambua juhudi za kila mmoja. Kwa mfano, ikiwa kuna mradi wa kikundi, huwa nasistiza kila mtu apate nafsi ya kutoa mawazo yake, na tunapopata matatizo, tunajaribu kuyatatua pamoja badala ya kulaumu. Mwisho, napenda kutumia mwendo wakirafiki na kutegemana. Hii ni pamoja na kuwasiliana kwa lugha isio ya hofu, kuonyesha shukurani na kushirikiana pale kuna mzigo mkubwa wa kazi. Njia hii, husaidia kuboresha morali ya timu, kuongeza ufanisi na kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano. Kwa ujumla, mawasiliano na wafanya kazi wenzangu ni mchanganyiko, wa uwazi, mbinu sahihi kulingana na hali, ushirikiano na heshima yote na heshima yote ya kilenga kufanikisha kazi kwa ufanisi na kudumisha uhusiano mzuri.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa dunia ya leo kwa mtazamo mpana zaidi. Historia, hunionyesha jinsi jamii zilivyokuwa zamani, changamato walizopitia na maamuzi walio yafanya ambayo yameathiri maisha ya sasa. Kwa mfano, kujifunza kuhusu ukoloni, vita au harakati za uhuru, hunisaidia kuelewa kwa nini baadhi ya nchi au jamii ziko katika hali fulani leo. Fulani leo kiuchumi, kisiasa au kijamii. Pia, napenda historia kwasababu ina hadithi nyingi za kuvutia na za kufundisha. Kuna masimulizi ya watu waliobadilisha dunia kama viongozi au viongozi wanasayansi ambao hunipa motisha na kunifanya nitafakari juu ya maamuzi yangu binafsi. Hii historia hunifundisha kuwa maendeleo hayaji kwa urahisi na makosa ya zamani yanaweza kutusaidia kuepuka kuyafanya tena. Zaidia hapa kujifunza historia huni, huni kuza kifikra, huni saidia kufikiria kwa kina, kuuliza maswali na kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Sio tu kwa kukariri tarehe na majina, bali ni kuelewa sababu na matokeo ya matukio. Kwa ujumla, napenda historia kwa sababu inanijenga kielimu, inanipa ufahamu utamaduni, na hunisaidia kuwa mtu mwenye mawazo, mapana, na uelewa wa jamii.

Siku kabla ya kulala, ninaratibala kawaida inayo nisaidia kupumzika, kutuliza akili na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza huu punguza shughuli nzito na kuchukua muda kidogo wa kupumzika baada ya kazi a ushughuli za siku. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki tulivu au kutazama sehemu fupi ya filamu. Shughuli hii huu nisaidia kuondoa msongowa wa mawazo na kunifanya nijisikie tayari kwa usingizi bila kuchukua mawazo ya kazi au changamoto za kila siku kitafakari. Baada ya hapo napenda kufanya kuandaa mazingira ya kulala. Hii ni pamoja na kuhakikisha chumba ni safi kitanda kiko tayari na mwanga au kelele zimepunguzwa. Mara nyingine hupunguza matumizi ya simu au kompyuta angalau dakika thelathini kabla ya kulala kwa sababu mwanga wa screeni unaweza kuchelewesha usingizi. Badala yake napendelea kufanya shughuli tulivu kama reflection ya siku kuandika diary au kupanga ratiba ya kesho. Pia mara nyingine napenda kutumia muda wa kibinafsi wa kutafakari au kuomba. Hii husaidia akili kutulia, kushughulikia hisia na mawazo za siku na kunipa amani ya ndani. Kwa kweli, hii ni sehemu muhimu ya rutini yangu ya usiku kwa sababu usingizi nzuri unaadhiri afya akili na mood ya kesho. Mwisho, mara nyingine hupiga muda kidogo wa relaxation exercises kama stretching ye pesi au kupumua kwa kina ili mwili unyooshe misuli ili yochoka na kuandaa moyo na mapafu kwa usingizi mzuri. Kwa ujumla, usiku kabla ya kulala ni mchanganyiko wa kupumzika, kuandama zingira, reflection na mbinu za kutuliza mwili na akili, kuanza usingizi ukiwa tayari kisikolojia na kimwili.

Napenda kwenda madukani wakati ambao si wa pilkapilka sana, hasa asubuhi au mapema jioni. Asubuhi napendelea kwa sababu maduka huwa hayajakuwa na watu wengi, kuna utulivu na naweza kuchagua bidhaa bila haraka au msongamano. Pia wahudumu huwa na nguvu na wako tayari kusaidia. Hivyo uzoefu unakuwa mzuri zaidi. Mapema, jioni napenda pia hasa baada ya kazi. Kwa sababu tayari ninaorodha ya vitu ninavyohitaji na ninakuwa na lengo maalumu. Sipendi sana kuenda wakati wa saa za juu sana, kama katikati ya mchana au wikendi jioni. Wikendi jioni. Kwa sababu kuna foleni ndefu, kelele na kuchoka haraka. Kwa ujumla napenda kwenda madukani wakati kuna utulivu, ili niweze kufanya manunuzi kwa haraka, kwa imani na bila stresi.

Ndio, nimewahi kufanya yoga mara kadhaa. Na ninapenda sana jinsi inavyo nisaidia kimwili na kisikolojia. Yoga huufanya mwili wangu uwe flexible, husaidia kupunguza msuguano wa misuli na hui marisha nguvu ya misuli ya koo. Kwa kweli, baadhi ya positions, au stretches zinazofanywa katika yoga, hufanya mwili unyevu na kunisaidia kustawisha afya ya mgongo, miguu na shingo, ambazo mara nyingine huu zunguka kazi nyingi au kuaa muda mrefu kwenye kompyuta huweza kuumiza. Zaidi ya faida za kimwili, yoga pia ni njia nzuri ya kupumzika akili wakati wa breathing exercises na meditation ninazo fanya kama sihemu ya yoga najifunza kudhibiti msongo wa mawazo kuzingatia tasa na kutiliza hisia. Hii ni muhimu hasa pale siku imejaa shuli nyingi ya changamoto. Yoga pia hunifundisha uvumilimu na nidhamu. Kwasababu wa baadhi ya positions zinahitaji muda na mazoezi ya mara kwa mara. Ili kuweza kuzifanya vizuri.

Hekima kubwa niliojifunza maishani ni thamani ya uvumilivu na subira. Maisha mara nyingi huleta cangamoto zisizotarajiwa, kushindwa, kupoteza fursa au kushughulika na watu wenye mitazamo tofauti na mara nyingi jambo la kwanza unalotaka kufanya ni kuchukua hatua ya haraka au kuchukia. Lakini nilijifunza kuwa kupumzika kidogo, kutafakari na kuchukua hatua yenye akili, hutoa matokeo bora, kuliko kufanya jambo kwa haraka bila mpangilio. Hii hekima imeniwezesha kutatua migogoro kwa utulivu, kufanya maamuzi bora na kuepuka kufanya makosa yasiyo ya lazima. Pili, nilijifunza ni thamani ya kushirikiana na kushirikisha mwingine. Maisha ni changamoto kwa kila mtu na mara nyingi tunapo shirikiana, tunapata suluhisho bora zaidi kuliko tunapojihitaji pekee yetu. Kujua kusikiliza wengine kuthamini mawazo yao na kushirikiana kunazidisha uhusiano mzuri na kunisaidia kufanikisha malengo ya pamoja. Mwisho hekima nyingine ni kuthamini na kujitunza. Nimejifunza kuwa hili kusaidia wengine au kufanikisha malengo, lazima kwanza uwe na afya ya akili mwili na moyo. Hii inamanisha kuweka mipaka, kujipa muda wa kupumzika na kujenga ujuzi wa maarifa na maarifa. Kwa kweli, hekima hizi tatu uvumilivu kushirikiana na kujithamini, zimekua mwogozo wangu katika maisha na zinanisaidia kufanya maamuzi yenye busara na kuishi maisha yenye maana zaidi.

Ni napo shughulikia makosa kazini kwanza huzingatia kubaki mtulivu ili kutochukulia jambo binafsi. Kisha huchunguza kwa umakini kilicho tokea ni kijua sababu ya kosa na athari zake. Baada ya hapo, huwasiliana kwa heshima na mtu aliyefanya kosa au timu, tukijaribu kupata suluhisho pamoja badala ya kulaumu. Mwisho, hufanya mpango wa kurekebisha au kuhakikisha kosa lisirudiwe, ikiwemo kujifunza kutokana na kilichotokea. Hii njia, husaidia kurekebisha tatizo haraka, kudumisha uhusiano mzuri na kuimarisha utendaji kazini.

Katika kazi yangu, nataka kufika mahali ya ambapo ninaujuzi wajuu na ninatambulika kama mtaalamu anaye aminika. Lengo langu si tu kupenda cheo, bali pia kujenga uzoefu na maarifa, yatakayo niwezesha kutatua matatizo kwa ufanisi na kuleta dhamani halisi kwenye shirika au kwa wateja. Pia nataka kufika hatua ya kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi, kushiriki katika mipango mikubwa na hata kusaidia wengine kukua kitaaluma. Mwishowe, natamani kazi yangu inipe utulivu wa fedha, kuridhika binafsi na fursa ya kuendelea kujifunza ili niendelea kukua na kuwa bora kila siku.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembea ni Misri, hasa piramidi za giza. Ningependa sana kuona kwa macho yangu jinsi zilivyo jengwa na kufahamu kwa karibu historia ya ustarabu wakale wa misri. Piramidi zinanivutia kwasababu ni alama ya akili ya binadamu, mipango mikubwa, na uwezo wa watu wa zamani kufanya mambo makubwa bila teknolojia ya kisasa. Pia, ningependa kutembelea machu pichu huko Peru kwa sababu inahistoria ya kipekeeya ustarabu wa Inka na iko katika mazingira ya kuvutia sana. Sehemu kama hizi huni panafsi ya kujifunza historia kwa vitendo, kuona uridhi wa dunia na kuelewa zaidi jinsi jamii za zamani zili vyoishi na kufikiri.

Ninapo fanya marafiki wapya huanza kwa kuwasiliana kwa wazi na kwa kirafiki. Hii ina maanisha kuonyesha tabasamu kuwa na atitude ya wazi na kuzungumza kwa heshima bila kujihisi huru sana au kuogopa kuansisha mazungumzo. Mara nyingi huanza kwa kuzungumzia mambo ya kawaida kama mso kama masomo kazi au burudani ambayo hufungua nafasi ya kujenga uhusiano pole pole. Baada ya hapo huufanya jitihada za kusikiliza kwa makini. Kusikiliza mtu anaye zungumza kuna saidia kuelewa hisia maslahi na mitazamo yake. Kwa mfano ikiwa marafiki wapya wanapenda mchezo miziki au safari napenda kushirikiana na nao katika mambo ya hayo ili kuunda pointi za pamoja na za mazungumzo. Hii husaidia kuunda uhusiano wa kweli badala ya unganisho kwa muda mfupi tu. Zaidi ya hapo napenda kuonyesha uwajibikaji na uaminifu. Ikiwa nimeahidi kufanya kitu au kuhudhuria shughli napendelea kushikilia hadi hiyo. Ujumla kufanya marafiki wapya ni mchanganyiko wa wazi kusikiliza uwajibikaji na kushirikiana katika shughli zinaza wafurahisha.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kuzingatia hisia na kuthibiti msongo wa mawazo. Hii ni muhimu kwa sababu inawezesha kufanya maamuzi bora, kushughulikia changamoto bila kuchukulia mambo binafsi na kudumisha uhusiano mzuri na watu wengine. Pili ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka na kubadilika na maisha na kazi hubadilika kila wakati. Hivyo, uwezo huu ungekua muhimu ili kukabiliana na mabadiliko, kupata ujuzi mpya na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hapo, ningependa kuwa na uwezo wa kushirikiana na viongozi kwa heshima. Hii ni pamoja na kutoa mwongozo kusaidia wengine kukua na kufanya timu ifanikishe malengo kwa pamoja bila mgongano. Kwa ujumla, uwezo huu unachanganya uvumilivu, ujuzi wa kujifunza na uongozi wa heshima na ungekua msingi mzuri wa mafanikio binafsi na kwa wengine.

Najikinga na jua kali kwa kuchukua hatua kadha za tahathari. Kwanza, ufanya mandilizi ya mwili kama kuvaa mavazi yenye rangi nyepesi, mivuli, mirefu na kofia ili kulinda ngozi na kichwa. Pili, ufanya matumizi ya sunscreen yenye SPF nzuri. Kwa sehemu zinazoguswa najua kama uso, mikono na shingo, ili kuzuia kuungua na uharibifu wa ngozi. Zaidi, napendelea kuepuka kutoka jua kali zaidi. Hasa kati ya saa nne asubuhi hadi jioni, hadi saa kumi jioni, wakati miale ya jua ni kali zaidi. Hii nasaidia kupunguza tatari ya kupata jua kali, dehydration, au kupoteza nguvu mwilini. Pia, kunywa maji ya kutosha ni muhimu sana ili kudumisha mwili ukiwa hydrated. Kwa ujumla, kuzuhia jua kali ni mchanganyiko wa kuvaa mavazi sahihi, kutumia sunscreen, kwepuka jua kali, na kunywa maji ili kulinda ngozi, kulinda afya ya ngozi na mwili kwa jumla.

Zoea mzuri nililojenga ni kujipanga mapema kila siku kabla ya kwanza kazi. Kila asubuhi napanga orodha ya kazi muhimu za siku hiyo, nikiweka kipaumbele kwa zile zinazohitaji umakini mkubwa kwanza. Zoezi hili limenisaidia kuepuka stress, kuongeza ufanisi na kufanya kila siku kuwa na mpangilio, badala ya kuchanganyikiwa. Zaidi hapo, nimejenga zoezi la kutafakari mwishoni mwa siku, ambapo ninarudi kile nilichofanikisha kuchambua changamoto na kupanga mikakati ya kesho. Hii husaidia kujifunza kutokana na kila siku na kuboresha utendaji wangu wa kazi na maisha binafsi. Kwa ujumla, zoezi hili ni mpangilio wa kila siku na reflection limekuwa msingi mzuri wa nidhamu umakini na mafanikio bina.

Napenda mtaa wangu kwa sababu una mazingira ya kijamii mazuri, watu wanashirikiana, wanasaidiana, na unajisikia uko sehemu la jamii. Hii hunifanya nijisikie salama na kupumsika wakati niko nyumbani au nikitembea. Pia napenda kwamba mtaa unaurahisi wa kufikika kwa huduma muhimu kama maduka, shule na sehemu za mchezo au bustani. Hii hurahisisha maisha ya kila siku na hufanya mtaa kuwa mahali pazuri pakuishi na kuendeleza mahusiano ya kijamii. Kwa ujumla, napenda mtaa wangu kwa usalama, urahisi wa maisha na utu wa jamii yote yanafanya iwe mahali pazuri pakuishi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kunanisaidia kupumzika na kutuliza akili. Kutembea hunipa nafasi ya kufikiri, kupunguza stress na kufurahia mazingira yanayo nizunguka bila haraka. Pia, ni zoeizi rahisi na la afya, linalosaidia kuimarisha moyo, miguu na pumzi. Zaidi ya hayo, kutembea huu nifanya nijisikie huru, huu nipa nguvu mpya na kunisaidia kudumisha afya bila kuhitaji vifaa maalumu.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Ilinifundisha kujali wengine, kuwa na huruma na kuthamini kile nilicho nacho. Kufanya kazi bila kulipwa lakini ukiona unaleta mabadiliko kwa mtu ni jambo linaloridhisha sana. Pia ilinisaidia kujenga ujuzi wa mawasiliano na ushirikiano kwa sababu nilifanya kazi na watu wa aina tofauti. Zaidi ya hayo kazi za kujitolea hunipa hisia ya kusudi na kunifanya nijisikie sehemu ya jamii. Si kuishi kwa ajili yangu tu bali pia kwa ajili ya.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale ya usimamizi wa muda na kupanga kazi kwa ufanisi. Nilijifunza jinsi ya kueka kipaumbele, kugawa muda kwa kila kazi, na kuhakikisha kila kitu kinakamilika bila stress. Pili, mafunzo ya mawasiliano na kushirikiana na timu, yalinisaidia kuelewa jinsi ya kusikiliza, kutoa mrejesho, na kujenga na kushirikiana kwa heshima na wenzangu. Hii inafanya kazi ya kila siku kuwa rahisi na yenye matokeo bora. Zaidi, mafunzo ya kushugulikia changamoto na kutafuta matatizo yalinisaidia kuwa mtulivu, kubadilika na kufanya maamuzi bora, pale maambo yanapo kuwa mangumu. Kwa kweli, mafunzo haya yote yamenisaidia kuwa mtaalamu bora kwa kuwa na ufanisi kazini.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza na panga kazi kwa kipaumbele. Kuanza na zile muhimu au ngumu, kwanza, kisha kuendelea na rahisi. Hii husaidia kuhakikisha kazi kubwa haibaki mwisho na kusababisha stress. Pia, napanga ratiba ya kila siku na kutumia muda kwa ufanisi, kuepuka kuchelewa au kupoteza muda kwenye mambo yasio ya lazima. Zaidi, napendelea kuzidisha focus kwa kuondoa usumbufu kama simu au vikao visivyo muhimu wakati wa kufanya kazi. Mwisho, napima maendeleo ya kazi na kurekebisha mpangilio pale inapohitajika, ili kila kipande cha kazi kifanikiwe kwa wakati bila kupoteza ubora.

Mara nyingi ninaenda mahali pa ibada mara moja au mara mbili kwa wiki kulingana na ratiba na shughuli zangu za kazi. Kwa siku za ibada, napenda kuhudhuria ibada kikamilifu, kushirikiana na jamii na kupata muda wa kutafakari na kutulia akili. Zaidi, hata siku ambazo nisipohudhuria napendelea kutafakari au kuomba nyumbani. Ili kudumisha muungano wa kiroho na kupata amani ya ndani hii inasaidia kudumisha balance kati ya maisha ya kila siku na ibada na kunifanya nijisikie tulivu na tayari kukabiliana na changamoto za.

Juisi ya matunda ninayopenda zaidi ni juisi ya chungwa kwa sababu inaladha nzuri ya sweet na kidogo sour na pia inanipa nguvu. Napenda sana kwa sababu ni fresh, rahisi kupatikana na nzuri kwa kinga ya mwili kutokana na vitamin C. Pia napenda juisi la embe na passion hasaa mchanganyiko wake. Embe hunipa utamu na passion uongeza ladha ya kipekee. Kwa ujumla, napenda juisi ambazo ni za asili, fresh na sitamu kupita kiasi. Kwa sababu zinaburudisha na pia ni nzuri kwa afya.

Najilinda kutoka na vitisho vya mtandao kwa kuchukuwa tahadhari za usalama kwa data na utambulisho wangu. Kwanza, huchagua nyuila zilizo ngumu na tofauti kwa kila akaunti nakutumia uthibitisho wa hatuwa mbili pali inapowezekana. Pili, usiwahi kubofya linki zinazo zisizojulikana au kushiriki taarifa ya binafsi kama namba za simu na anwani au taarifa za kifedha kwenye mtandao wa kijamii. Hii hutusaidia kuepuka ulaghai au mashambulizi ya mtandao. Zaidi napendelea kuseta mipaka ya faragha kwenye mtandao ya kijamii kudhibiti ni nani anaona machapisho yangu na kuondoa au kuzuia watu wasiokuwa salama. Pia nikipokea vitisho au maneno ya kutisha huwa sihusishwi moja kwa moja. Bali naarifu mamlaka au kuripoti kwa jukwaa husika.

Usiku napendelea kutumia muda mdogo mtandaoni takribani dakika thelathini kabla ya kulala. Mara nyingi napenda kusoma makala au kutazama video fupi za elimu au kuwasiliana na marafiki kwa haraka. Hii hufanya niweze kupata taarifa au burudani bila kuchukua muda mwingi au kuathiri usingizi. Pia, napunguza mwanga wa skrini na notifications ili akili yangu ipumzike vizuri kabla ya kulala. Kwa jumla, muda mtandaoni usiku huwa kwa lengo maalumu, tulivu na si mwingi.

Sina kumbu kumbu la kutisha sana, lakini niliwahi kuwa katika hali ya kupotea mahali nisipoyajua kwa muda mfupi. Ilikuwa siku, ilikuwa usiku, simu ilikuwa haina chaji na sikujua pa kuanzia. Nilihisi hofu kidogo, lakini baadaye niliuliza msaada na nikapata njia sahihi. Uzoefu huo, ulinifundisha kuwa makini zaidi, kujipanga safari vizuri na kuuliza watu mapema kabla mambo hayajaharibika.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni kupangilia muda na kipaumbele cha kazi. Mara nyingi, kuna kazi nyingi zinazohitaji kufanywa kwa wakati mmoja, na ni changamoto kuhakikisha kila kazi inakamilika bila stress au kuchelewa. Pili, kuna changamoto za kushughulika na mawazo tofauti ya wenzangu. Wakati mwingine, watu wana mitizamo tofauti au njia tofauti za kufanya kazi, na lazima niajiri upatanisho bila kuathiri ufanisi wa timu. Zaidi, changamoto nyingine ni kuthibiti msongo wa mawazo wakati matatizo ya ghafla yanapotokea. Hii inahitaji nidhamu, uvumilivu na ujasiri wa kufanya maamuzi kwa busara. Kwa ujumla, changamoto, kazini zinahusiana na mpangilio wa kazi, ushirikiano wa timu na kuthibiti msongo wa mawazo na mara zote hufundisha ustadi mpya na nidhamu.

Siku za mvua, napenda kukaa ndani zaidi na kufanya shuguli tulivu mara nyingi na soma vitabu au makala. Na pia hutazama filamu au vipindi nilivyo ninavyo vipenda. Pia napenda kupanga mambo yangu kama kuanda ratiba ya wiki au kusafisha kidogo chumba. Mvua hunifanya nijisikie mtulivu kwa hiyo hutumia muda kutafakari kusikiliza mziki wa pole pole au kunywa chai moto.

Ndiyo, napenda na ninaona ni muhimu kufanya kazi ya ushirikiano na wengine. Kwa sababu hunisaidia kupata mawazo mapya, kujifunza mitazamo tofauti na kufanikisha kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Wakati wakufanya kazi na timu, hujitahidi kusikiliza maoni ya kila mtu kuchangia mawazo yangu kwa heshima na kuhakikisha mawasiliano yako wazi hili kuepuka migogoro. Ushirikiano pia hunijengea kijamii, hunijenga kijamii na kitaaluma kwa sababu hunifundisha uvumilivu, uwajibikaji na umhimu wa kufanya kazi kwa lengo moja.

Napendelea chai kuliko kahawa kwa sababu chai hunifanya nijisikie mtulivu na nipo sawa siku mzima bila kunipa msisimuko mkali sana. Pia napenda ladha yake na aina zake tofauti kama chai ya maziwa, chai ya tangawizi au chai ya rangi na mara nyingi hunisaidia kupumzika au kufikiria vizuri ingawa kahawa ni nzuri hasa inapohitajika kuongeza nguvu haraka. Mimi hupendelea chai kwa matumizi ya kila siku kwa sababu inanifaa zaidi kiafya na kisaikolojia.

Najihisi mchanganyiko kwa wa hofu kidogo na msisimko kuhusu uwasilisho kwasababu ingawa kuzungumza mbele ya watu kunaweza kunitia presha pia hunipa nafasi ya kuonyesha uelewa wangu na kushiriki mawazo yangu. Mara nyingi huwa na wasiwasi mwanzoni lakini nikianza kuzungumza na kuona watu wana nisikiliza hujiamini zaidi na hata kufurahia mchakato wasilisho hunifundisha kujiamini, kujiandaa vizuri na kuwasiliana kwa uwazi.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panopokuwa na mawasiliano mazuri, heshima kati ya wafanyi kazi na ushirikiano wa kweli. Pia, uongozi unaowajali na unaowasikiliza wafanyi kazi, uchangia sana kwasababu ujenga hali ya kujiamini na motisha. Zaidi ya hayo, mazingira safi na salama, ratiba inayozingatia ustawi wa wafanya kazi, pamoja na kutambuliwa kwa juhudi na mafanikio, hufanya mtu ajisikie kuthaminiwa na kufurahia kazi yake.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki sana. Kupiga chombo cha muziki, kuna nifanya nijisikie vizuri na kama njiaya kujieleza bila maneno. Kila sauti inavyo toka kwenye chombo, inakuwa sehemu ya hadithi hadithi ambayo natengeneza wakati huo. Pia, kuna leta raha kubwa pengine na pokuwa na marafiki a ukwenye sherehe kwasababu sauti za vyombo huwa zinachangia furaha na burudani kwa kila mtu anayesikiliza. Pia, chombo. Pia kupiga chombo kuna hitaji umakini mkubwa na mvuto wandani unapo jifunza midundo mipya unapo jaribu kuanu kuwanisha sauti na beat inakufundisha uvumilivu na ubunifu kwa wengine ni burudani tu lakini kwa mimi kwangu nizaidi ya burudani ninjiaya kutunza akili na moyo.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota sana na hasa usiku wa wazi bila mwanga mwingi nchini. Kuangalia nyota, kunafanya nijisikie mdogo mbele ya uzuri wa ulimuengu. Na kuniletea hisia za amani ndani ya moyo wangu. Mara nyingi, nashika kikombe cha chai au kahawa nikiwa kitandani au kwenye kiti. Kiti cha bustani nikitizama angani nikifurahia umbo na muundo wa nyota mbalimbali. Pia kuangalia nyota kunanisaidia kufikiria maisha, ndoto na malengo yangu ni kama kuwa karibu na asili na ulimwengu mzima. Pia ni burudani ya akili na inatoa nafasi ya kutulia na kufikiria bila usumbufu wowpte. Ni jambo la kupendeza sana.

Mara nyingi wikendi, ninapenda kupumzika na kujirehemu baada ya wiki we ndefu na kazi ya kazi au masomo. Mara nyingi ninaenda shuleni au kazi ni kidogo ikiwa kuna shughli zinazohitajika, lakini pia napenda kutumia muda na familia na marafiki. Mara nyingine, napenda kwenda mitaani au shopping au nikikaa nyumbani nikitazama filamu au kusoma kitabu kizuri. Pia, napenda kutumia muda kupiga mziki au kuangalia nyota, nyambo japo linalonipa utulivu na furaha. Wikendi pia, nina, ni nafasi mzuri ya kupanga wiki ijayo, kuandaa chakula au kufanya mazoezi kidogo. Kwa hivyo, mara nyingi wikendi ni mchanganyiko wa burudani, kupumzika na kujiandaa kwa wiki mpya.

Ni kiwa na kazi za darura kwanza ni napima, napima ni jinsi gani ni muhimu na haraka, kazi ambazo zinahitaji kutekelezwa kwa mara moja naansia nazo kwanza hili kuwepuka matatizo zaidi. Mara nyingine napanga kazi nyingine kwa mpangilio na kipa umbele nikihakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Pia napenda kubagi mtulivu na kutochoka kiakili. Kwa sababu kufanya mambo kwa haraka bila umakini kunaweza kusababisha makosa. Ikiwa ni kazi kubwa mara nyingi nashirikisha wengine au kuwomba msaada. Hili tuweze kumaliza haraka na kwa kufanisi. Kwa hivyo kazi za darura zinahitaji mpangilio umakini na pia nidhamu.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano mara kadha, yalinisaidia kujifunza jinsi ya kujiamini, kufanya kazi chini ya shinikizo, na kushirikiana na wengine. Ingawa wakati mwingine ilikuwa ngumu, uzoefu huo ulinifanya nijue uwezo wangu na maeneo, ninayohitaji kuboresha. Pia mashindano huo hunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi na kujituma kwa sababu unajifunza sio tu kushinda bali pia kukubali matokeo na kuendelea mbele.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo ambalo ninazingatia sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza, napendelea kutumia mifuko ya kitambaa au begi zinazoweza kutumika mara nyingi badala ya plastiki za moja kwa moja. Pia, napunguza kununuwa bidhaa zenye ufugaji wa plastiki nyingi na mara nyingi napeleka vyombo vyangu vya kuteketeza chakula au majivu. Badala ya kutumia mabegi ya au chupa za plastiki nyumbani napanga upya taka ya plastiki na kujaribu kuzitumia tena au kuzitumia kuzituma kwa maeneo ya nayo recycle. Kwa safari napendelea kutumia chupa za maji zinazoweza kujazwa badala ya kununua chupa ya plastiki kila wakati. Hatimaye napenda pia kuelimisha familia na marafiki juu ya umuhimu wa kupunguza plastiki kwa faida ya mazingira.

Kwa kawaida nakaa hadi saa tana au saa sita usiku kutegemea na ratiba ya siku iliopita. Ikiwa nimekuwa na kazi nyingi au majukumu ya dharura naweza kukaa hadi saa saba hua sa nane hili kumaliza. Hata hivyo napendelea kulala mapema kwa sababu najua singizi wa kutosha ni muhimu kwa afya mwili na akili. Ni kilala mapema naamka nikiwa na nguvu na umakini wa kutosha kufanya kazi zangu vizuri. Wakati mwingine nikitazama filamu au kuzungumza na marafiki naweza kuchelewa kidogo lakini kwa ujumla najitahidi kuweka muda wa kulala ili kuepuka kuchoka na kupunguza ufanisi wa siku inayofuata.

Ndio, napenda kulima bustani kwa sababu inanipa utulivu na furaha kubwa. Kulima kunanisaidia kuwa karibu na asili na kufanya nijisikie nimepunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Napenda kupanda maua, mboga, kama nyanya na sukumawiki pamoja na mimea ya mapambo. Kila ninapoona mimea ikikuwa nahisi kuridhika kwa sababu ni matokeo ya juhudi zangu. Pia bustani inanifundisha uvumilivu kwa sababu mimea inahitaji muda, maji na uangalizi mara kwa mara. Zaidi ya hapo kulima bustani hunisaidia kula chakula safi na chenye afya. Na pia ni njia nzuri ya kutumia muda wangu wa ziada kwa njia yenye manufaa.

Kampuni ya teknolojia ninayo amini sana ni Google kwa sababu inatoa huduma nyingi zinazo rahisisha maisha ya kila siku kwa mamilioni ya watu duniani. Google inajulikana kwa utaalamu wake katika utafutaji wa habari, ramani, posta na programu za simu kama Google Maps, Gmail na Google Drive. Ambazo huchangia uzalishaji kazini na mawasiliano kwa urahisi. Pia, Google inaweza inawekeza sana katika ubunifu kama teknolojia ya akili, ya akili, ya bandia, usalama wa mtandao na mfumo wa android, unaotumika kwa simu nyingi duniani. Ninaamini Google kwa sababu ina dhamira ya kufanya habari na huduma za ku za kidigitali, zipatikane kwa urahisi na mara nyingi inaweka kipao mbele, usalama na ubora wa huduma kwa watumiaji wake.

Hapana, sijawahi kusafiri kwa ndege, bado ingawa ni jambo ambalo ningependa kufanya siku moja. Kwa sasa, mimi napendelea kutumia njia za kawaida za usafiri kama magari au basi kwa sababu ni rahisi na nafika kwa urahisi sehemu ndogo ndogo. Hata hivyo, kusafiri kwa ndege kunanipa shauku kubwa kwa sababu kunatoa nafasi ya kuona sehemu mbali za dunia kwa haraka na kwa njia ya kipekee. Ningependa siku moja kuona nchi tofauti, miji mikubwa na mandhari ya ajabu kutoka angani. Kusafiri kwa ndege pia kunanipa fursa ya kupasha uzoefu mpya. Kukutana na watu wapya na kujifunza tamaduni mbalimbali.

Mimi napendelea mwanga wakati kuliko mwanga mkali kua sababu unanipea faraja na unasaidia macho yangu kushugulikia vizuri bila kuumia. Mwanga wakati huu nifanya najisikie vizuri nyumbani au kazini na pia huu nisaidia kuzingatia kazi zangu bila kuchosha macho au akili. Kwa mwanga mkali mara nyingine unaweza kuleta jojo au kukasirisha na kufanya muda wakazi au kupumzika usiwe mzuri. Mwanga wakati pia unasaidia kuunda mazingira tulivu na enye utulivu. Hasa wakati wakusoma, kufanya kazi za ofisini au hata kupumzika nyumbani. Kwa ujumla, mwanga wakati unanifanya najisikie vizuri tulivu na kuwa na umakini zaidi.

Wakati nina wasiwasi, napenda kutumia njia mbalimbali za kupunguza hisia hizo na kurudisha utulivu wa akili. Kwanza, mara nyingi napumzika na kupumua kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo na hisia za hofu. Napenda pia kuandika mawazo yangu kwenye daftari jambo linaro. Wasiwasi na kunisaidia kuwa na suluhishi kwa hali hiyo mara nyingine napiga muziki au kusoma kitabu kizuri ili kutenganisha akili yangu na wasiwasi pia wakati mwingine napenda kufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo kwani mwendo wa mwili huusaidia kutoa kemikali za furaa na kupunguza msongo wa mawazo hatimae kuzungumza na rafiki au mtu wa karibu pia hunisaidia kupunguza hisia za wasiwasi na kunipa faraja.

Ninapendelea zaidi mfumo wa android kuliko wa ios kwa sababu ni rahisi kutumia na unaruhusu huru mkubwa wa kubinafsisha simu kulingana na mahitaji yangu android inanipa uwezo wa kuchagua aina nyengi za simu kuanzia za bei nafuu hadi za hali ya juu hivyo kila mtu anaweza kupata inayomfaa. Pia napenda jinsi inavyoruhusu kupakua na kutumia programu mbalimbali kwa urahisi pamoja na kuhamisha faili bila vikwazo vingi. Mfumo wa Android pia unaendana vizuri na huduma za Google kama Gmail, Google Maps na Google Drive jambo linalo rahisisha mwasiliano na kazi za kila siku. Kwa ujumla, Android inanipea urahisi, uhuru na ufanisi katika matumizi ya kila siku.

Kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambo muhimu sana na mimi napenda kutumia mbinu mbalimbali kuhakikisha kila mtu anahisi sehemu ya timu. Kwanza napendelea kuanzisha mawasiliano wazi kati ya wanatimu nikihakikisha kila mmoja anailewa jukumu lake na malengo ya pamoja. Mara nyingine napendelea kusikiliza mwazo na mapendekezo ya kila mtu kwani kila kipengele ni muhimu na kukunahimiza kushirikiana kwa heshima. Pia napenda kupanga kazi kwa usawa ili kila mmoja ajihusishe na sehemu inayo mfa na kutoa pongezi au kutambua jitihada zao jambo linalo ongeza motisha. Mara nyingine tunapofanya mazoezi ya pamoja au mikatano ya kujenga timu husaidia kuimarisha husiano na kuondoa migongano.

Ndiyo, napenda asali sana kwa sababu ni tamu na enye afia. Asali si tu inaladha nzuri, bali pia inafaida nyingi kia afia. Kama kusaidia mfumo wa kinga ya mwili, kupunguza kikohozi na kutuo nguvu haraka. Mara nyingi, napenda kuhipaka kwenye mkate. Au kutumia kama kitamu kidogo kwenye matunda au nafaka. Asali ni rahisi kutumia na haitaji maandalizi mingi, jabo linalofanya iwe chaguo nzuri kwa wakati wa mapumziko ao kiamshakinyo. Kwa ujumla asali ni tamu yenye faida kiafya na inaweza kuongeza ladha kwenye chakula au vinywaji kwa njia pekee.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi kwa sababu inanipa taarifa kwa haraka na kwa rahisi popote nilipo. Habari mtandaoni pia zina bei zinarahisisha kufuatilia mada tofauti kama siasa, teknolojia, burudani na maswala ya kijamii kwa wakati mmoja. Jambo lisilowezekana kwenye gazeti la kawaida. Zaidi ya haya, mtandao unatoa chaguo la kuchagua chanzo cha habari nachokiamini kuangalia maoni ya watu na kupata tafs, tafsiri tofauti za tukio fulani. Pia, habari mtandaoni mara nyingi ina picha video na viungo vya ziada inavyo ongeza uelewa wangu. Ingawa gazeti lina mvuto wake wa jadi, mtandao unanipa urahisi, upatikanaji wa haraka na chaguo nyingi za kupata habari.

Ndio nawafahamu majirani zangu kwa kiasi kikubwa. Mara nyingi tunashirikiana katika mambo ya kila siku. Kama kuangalia nyumba za kila mmoja kusaidiana wakati wa dharura hata kushirikiana kwa kazi ndogo ndogo kama kusafisha mtaa au kushughulikia watoto. Napenda majirani wangu kwa sababu wananisaidia kujisikia salama na kuwa sehemu ya jamii. Pia mara nyingine tunapanga mikutano midogo ya kijamii au kushirikiana kwenye sherehe ndogo ndogo. Jambo linalo ongeza urafiki na mshikamano. Kujua majirani pia kuna nisaidia kupata msaada haraka ikiwa kuna tatizo lolote nyumbani. Kwa ujumla kuhusiana na majirani ni muhimu sana katika maisha ya kila siku na hufanya mazingira yaishi vizuri.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya kuzaliwa, hasa pale ninapokuwa na familia na marafiki wa karibu. Napenda sherehe hii kwa sababu ni wakati wa kusherehekea maisha, kusherekea na furaha na kujenga kumbukumbu nzuri. Mara nyingi, napenda kuwa na chakula kizuri, mziki unaopendeza, na michezo au shuguli zinazo furahisha kila mtu. Zaidi ya hapo, sherehe ya kuzaliwa ni nafsi nzuri ya kuonyesha shukran kwa wapendwa wangu na watu wanaonisa msaada na upendo wa kila siku. Napenda pia jinsi kila mtu anavyo shirikiana kucheka na kuleta hali ya furaha kwa ujumla, sherehe hii inanisaidia kujisikia mwenye furaha na kushirikiana kwa undani na watu wa karibu.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu maisha yamenipeleka sehemu tofauti kutokana na masomo na kazi. Na nilipokuwa na hitaji kuhama ili kutafuta fursa bora ya kielimu na badae ya kikazi. Hata hivyo pado napenda sana mahali nilipozaliwa kwa sababu ndiko nilio niliko kulia na niliko kupata kumbukumbu nyingi za utoto angu. Maranyengi napata nafsi ya kurudi kwatembelea familia na marafiki walio baki huko. Jambo linalonifanya nijisikie karibu na asili yangu ingao ninaishi sehemu nyingine sasa bado ninaheshimu na kuthamini sana mahali nilipo zaliwa. Kwa sabahu ni sehemu muhimu ya historia yangu na utambulisho wangu.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama, hasa paka na uzoefu huu ulikuwa wa kurahisha sana. Kufuga mnyama kuna nifundisha uajibikaji, kwa sababu unahitaji kumlisha, kumtunza na kuhakisha anakuwa salama na mwenye afya. Pia mnyama hunipa urafiki wa karibu na hunisaidia kupunguza upweke au msongo wa mawazo. Nilipenda sana kucheza na mnyama wangu, kumwangalia akifanya vitendo vya kuchekesha, na hata kulala karibu naye. Zaidi ya hayo kufuga mnyama hunisaidia, kukuza huruma na upendo kwa viumbe wengine, kwa jumla uzoefu wa kufuga mnyama ni mzuri sana na unaacha kumbukumbu nzuri katika maisha.

Ninapenda kutembea pahali popote panapokuwa na mazingira mazuri na tulivu. Napendelea kutembea mbustani kando ya barabara zilizo na miti au karibu na ufukwe ikiwa nina nafasi. Kutembea huunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia kunanifanya nijisikie mwenye nguvu na afya. Wakati wa kutembea, napenda kusikiliza mziki au kufikiria mambo yangu binafsi. Jambo linalonipa utulivu wa akili. Pia kutembea ni njia rahisi ya kufanya mazoezi bila kuhitaji vifaa maalum. Kwa ujumla, napenda kutembea mahali palipo na hewasafi, mandhari, nzuri na kelele chache. Kwa sababu huunifanya nijisikie karibu na asili na huru kiakili.

Muda wangu wa bure napenda kutumia kwa njia zinazo nifurahisha na kunisaidia kupumzika. Kwanza mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala mtandaoni. Jambo linalonipanua maarifa yangu na kunisaidia kufikiria kwa ndani. Pia napenda kusikiliza mziki au kuangalia filamu. Kwani kunanisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine, napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo, jambo linaloongeza afya ya mwili na akili. Zaidi ya hapo, napenda kutumia muda wangu wa bure na familia au marafiki, kushirikiana, kucheka na kuunda kumbu kumbu nzuri. Kwa ujumla, napenda muda wangu wa bure ili kuunganisha burudani kujifunza na afya ya mwili na akili.

Mchezaji wa mchezo ninae penda ni Christiano Ronaldo, hasaa kwa soka. Ninapenda jinsi anavyo shirikiana na wenzake, bidii yake kubwa, na juhudi anazo zitumia kila wakati kuimarisha ujuzi wake. Ronaldo ni mfano wa nidhamu, uvumilivu, na kujituma bila kuchoka. Jambo linalo nipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii katika maisha yangu. Pia napenda jinsi anavyoweza kushinda changamoto kubwa kufanikisha timu yake na kutoa furaha kwa mashabiki wake. Zaidi ya soka ninashukuru kwa uhusiano wake mzuri na jamii kama msaada anaoutoa kwa wenzake na kwa miradi ya kibinafsi. Kwa ujumla, Ronaldo ni mchezaji ninae mheshimu kwa vipaji nidhamu na moyo wa ushindani pia.

Mimi napendelea zaidi kula ugali kuliko wali kwa sababu ugali ni chakula cha asili na kinanipa nguvu ya kutosha kwa shughuli za kila siku. Napenda kula ugali pamoja na mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha au hata samaki au nyama kidogo. Jambo linalo ongeza ladha na lishe ugali pia ni rahisi kutengeneza. Napatikana kila wakati na ni chakula kinacho shikilia tumbo vizuri kwa muda mrefu. Mara nyingine napenda kula wali pale ninapo hitaji chakula laini au cha haraka. Lakini kwa chakula cha kawaida cha kila siku ugali ni chaguo langu la kwanza. Kwa ujumla ugali ni chakula kinacho nifaa chenye lishe na kinanipa nguvu.

Chakula abacho ninapenda zaidi ni nyama ya kuchomwa. Hasa ikiwa imepikwa vizuri na kuchanganywa na mboga safi na pilipili kidogo. Napenda ladha yake ya kipekee, harufu nzuri na jinsi inavyoweza kufurahia mdomo kila wakati. Mara nyingine, napenda kula nyama hii pamoja na ugali au wali. Jambo linalo fanya chakula kiwe kamili na kilicho na lishe bora. Pia chakula hiki hutoa furaha kwa sababu mara nyingi kinakulwa wakati wa sherehe au mikutano ya familia na marafiki hivyo ni burudani pamoja na lishe.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa kiongozi bora wa timu na mtaalamu anayeheshimika katika taaluma yangu. Nataka kujenga ujuzi mkubwa wa usimamizi, kupanga miradi na kufanya maamuzi sahihi ili kusaidia kampuni kufanikisha malengo yangu kwa ufanisi. Pia nataka kuwa mfano wa motisha kwa wenzangu kuwasaidia kukuza vipaji na kuunda mazingira ya kazi ya mshikamano na ushirikiano. Kwa muda mrefu, ninataka pia kupata nafasi ya kushiriki katika mafunzo na miradi ya kimataifa ili kupanua mtazamo wangu na kuendeleza ujuzi mpya. Kwa ujumla, lengo langu ni kukuza taaluma yangu, kuchangia kikamilifu kwenye kampuni na kuwa kiongozi anayeheshimika na kuaminika na kila mtu.

Mimi napenda wanyama ambao ni rafiki, wanyenyekevu na wa kufurahisha, hasa paka na umbwa. Paka napenda kwa sababu ni wanyama wenye utulivu, wanapenda kutulia karibu na binadamu na mara nyingi hunifanya nijiskie utulivu nyumbani mbwa napenda kwa sababu ni wanyama wa furaha waki ishi nyumbani huleta nishati chanya na hufanya maisha ya kila siku kuwa na kushirikiana na kufurahisha. Pia napenda wanyama wa majani kama samaki au ndege wadogo kwa sababu wanapendeza kuangalia na hunisaidia kupumzika na kufurahia mazingira.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya zamani kwa makini ili kuhakikisha havipotei au kuharibika. Kwa kawaida, vitu hivi ni pamoja na simu, pesa, nyaraka muhimu kama kitambulisho au cheti cha kuzaliwa na mara nyingine baadhi ya vifaa vya, kielektroniki au za kifamilia zenye thamani na ya kihisia. Napendelea kuweka vitu hivi mahali salama kama kwenye sanduku la kufunga au kabati lilofungwa na mara nyingine kwenye akaunti ya benki au sehemu salama nyumbani. Pia napenda kuwa na kumbukumbu ya mahali nilipoweka kila kitu. Ili niweza kukipata haraka nikiwa na hitaji.

Wakati nataka kustarehe, napenda kutumia njia mbali mbali ili kupumzika na kufurahia muda wangu. Kwanza, mara nyingi napenda kusikiza mziki mzuri au kuangalia filamu au vipindi vya televisheni kwa sababu kuna nipa raha na kuna nisaidia kusahau na mawazo yangu. Pia, napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo, chambo linalo ongeza nguvu mwilini na kunifanya nijisikie huru. Wakati mwingine, napenda kutumia muda huo na familia au marafiki, kucheka, kushirikiana, au kula chakula kizuri kwa moja. Zaidi ya hapo, napenda pia kusoma kitabu au kuandika mawazo yangu, jambo linalonipa utulivu, wa akili na kurahisisha kufikiria kwa kina.

Ndiyo, ni navaa miwani mara kwa mara hasa wakati wa kusoma, kutumia kompyuta, au ukiwa kuna mwanga mkali. Miwani ina nisaidia kulinda macho yangu na kufanya nionikane vizuri wakati wa kazi au shuguliza kila siku. Pia mara nyingine na navaa miwani ya jua nikitoka nje, kwa ni huu saidia kulinda macho kutokana na mwanga mkali wa jua na kuzuia uchovu wa macho. Miwani pia ni sehemu ya mtindo wangu wa kila siku kwa sababu hutoa muonekano wa heshima na uangalifu. Kwa ujumla kutumia miwani kuna saidia macho yangu kufanya kuna saidia macho yangu kuna kunifanya nijisikie vizuri na kunionyesha nadhifu na umakini katika shughuli za.

Mimi napendelea kitanda kizuri na chenye starehe kuliko kigumu sana kwa sababu husaidia kupata usingizi mzuri na kupumzika kikamilifu baada ya sekunde. Kitanda kizuri kinanisaidia kuliweka mwili katika nafsi nzuri. Kupunguza maumivu ya mgongo au shingo na kufanya usingizi uwe wa kina bila kuamka mara kwa mara. Pia kitanda kizuri huchangia utulivu wa akili na faraja jambo muhimu kwa afya ya mwili na akili hata hivyo ninapendelea kitanda kisicho laini sana ili nisikose msaada wa mwili.

Wakati ninaanzisha mradi mpya wa kazi, napendelea kufuata hatua za mpangilio wa kina ili kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Kwanza, ninaelewa malengo ya mradi na matokeo yanayotarajiwa, ili niwe na mtazamo wazi wa kile tunachohitaji kufanikisha. Kisha, napanga mpango wa kazi nikigawanya mradi katika sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kusimamia. Mara nyingine nakusanya rasilimali muhimu kama watu, zana au taarifa ilimradi usitegemee kitu kisicho kamilika. Baada ya hapo, nianzie kutekeleza hatua za kwanza kwa usahihi nikihakikisha kila hatua inafanyika kwa muda na kwa ubora. Mwisho nakagua maendeleo mara kwa mara, kushirikisha timu na kurekebisha changamoto zinazojitokeza kwa. Kwa ujumla kuanzisha mradi mpya kunahitaji mpangilio wa makini na pia ushirikiano.

Ndiyo, na pendelea sana kukula popcorn, hasa ninapokuwa na taka vitafuno rahisi na vya kufurahisha. Popcorn ni tamu nyepesi na rahisi kuanda hivyo ni chaguo zuri wakati wa kutazama filamu au kukaa na marafiki. Napenda pia kwa sababu inaweza kuandaliwa kwanjia tofauti kama yenye chumvi kidogo, siagi au hata sukari kulingana na latha ninayotaka. Zaidi ya hayo popcorn ni bora kiafya ukilinganisha na vitafuno vingine vya mafuta mengi hasa ikiwa imeandaliwa bila mafuta mengi kwa ujumla popcorn ni chakula kidogo kinacho nipa raha burudani na latha nzuri bila kunifanya nijisikie mzito sana.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Naona ni wazo nzuri kwa sababu linampa mtu uhuru wa kifedha na nafsi ya kujitegemea. Biashara inakupa fursa ya kutumia vipaji na maarifa yako kutatua matatizo ya watu wengine. Pia, inakufundisha nidhamu, uvumilivu na kupanga malengo. Ingawa kuna changamoto kama ukosefu wa mtaji au hofu ya kushindwa nina amini kwa mipango mizuri na juhudi. Mtu wanaweza kufanikiwa kuanzisha biashara. Na pia husaidia kukuza ajira la kuchangia maendelea juu ya jamii kwa ujumla.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali na sikuma wiki, pamoja na samaki wa maji safi. Napenda ladha yake rahisi lakini yenye utamu wa asili, na pia ni chakula chenye afya kinachonipa nguvu kwa siku mzima. Ugali ni muhimu sana katika tamaduni nyingi za Kenya na huu hupatikana karibu kila mahali. Huku sukuma wiki ikiongeza vitamini na madini muhimu mwilini. Samaki huleta proteini na ladha ya kipekee hasaa ukioka au kukaanga na mafuta kidogo. Kwa pamoja, mchanganyiko huu ni chakula kinacho nijaza na furaha. Kinacho nifanya nijisikie karibu na utamaduni wa kiswahili.

Soma la sayansi ninalopenda ni biolojia hasa jinsi viumbe hai wanavyo fanya kazi na kushirikiana na mazingira yao. Biolojia inanikoseshs inanikosha kuelewa mwili wa binadamu, mimea, wanyama na hata vijidudu vidogo vinavyoumba dunia. Napenda pia kujifunza jinsi seli zinavyo, fanya kazi, jinsi virusi na bakteria vinavyo athiri afya na jinsi mazingira yanavyo badilisha maisha ya viumbe. Sombo hii, somo hii inachangia sana katika maisha ya kila siku kwa sababu unajua jinsi chakula afya na mazingira vinavyo husiana. Zaidi ya hayo, unanipa mtazamo wa kipekee wa kuhusiana na dunia na huu hunifudisha kuwa makini, kuchunguza kwa undani na kuthamini maisha yote bila ubaguzi.